Mafanikio binafsi nayathamini kazini ni hasa kipindi cha kuongeza kwa ujuzi. Ongezeko la ujuzi ni maendeleo au ni mafanikio ambayo tunayathamini sana kazini. Pale ambapo mtu anatoka katika ngazi moja kwenda ngazi nyingine ni kitu ambacho tunakithamini kwa sababu mtu huyo anakuwa ameongeza kitu cha ziada. Lakini pia kwa upande mwingine ni kwamba vitu kama hivo vinakuwa vinaongeza chachu ya mafanikio katika ofisi yetu lakini pia katika kampuni. Kwa sababu mtu anakuwa ametoka ngazi moja kwenda nyingine basi sisi kwetu tunaita haya mafanikio binafsi. Kwa sababu anakuwa amejua vitu mbali mbali ambavo pia atakuwa anafanya majukumu mengi zaidi kuliko awali. Kwa hiyo mtu wa namna hiyo kwa mafanikio binafsi kuyathamini ni pale ambapo anakuwa ameingia ngazi nyingine.

Makosa kazini nashughulikia kwa namna tofauti tofauti, pale ambapo itagundulika kuna kosa limefanyika kwa wakati huo. Kitu ambacho nakifanya kwa mara ya kwanza ni kuangalia ni aina gani ya kosa na kosa hilo lina uzito kiasi gani lakini pia ni kujua chanzo cha kosa hilo ni lipi. Baada ya kujua hayo yote basi hitimisho la mwisho linakuwa ni kwamba either kutoa adhabu kwa kosa lilofanyika either kwa huyo mfanyakazi ambaye atakuwa ametenda hilo kosa kwa hiyo utatuzi wake ni kwamba kutoa adhabu hilo ni jambo namba moja. Jambo namba mbili ni kuweza kumfikisha katika ngazi za juu ili kueza kupata ufumbuzi zaidi na zaidi ambao utafanya mfanyikazi huyo au kosa hilo liweze kuwa, liweze kupata njia sahihi ya utatuzi.

Mara mbili mpaka mara tatu ni moja ya hatua ambayo huwa napenda sana kwenda maktaba kuweza kujua kufuatilia mambo kwa undani zaidi hasa katika vitabu mbalimbali amabavo vitakuwa vinapatikana maktaba. Na maktaba ni sehemu ambayo imetulia haina mambo mengi. Ni sehemu ambayo najifunza vitu vingi sana sana sana. Kwa maktaba kwangu mimi ni huwa naenda mara mbili mpaka mara tatu kwa wiki ambapo naenda kujifunza vitu mbalimbali ambavo huwa navisoma kwenye vitabu vya kila siku. Kujua kwa undani zaidi je kitu fulani ama swala fulani au mada fulani inahusiana na nini. Na nikipi ambacho kilikuwa kinahitajika kitu gani ambacho kinaendelea kwa wakati huo. Kwa hiyo maktaba ni sehemu ambayo imenipa namna moja ama nyingine ya kuweza kujua vitu vya namna hiyo.

Kuhusu kujifunza kitu kipya, ningependelea kujifunza swala zima la salafu mtandao. Kwa sababu salafu mtandao ni teknolojia ambayo inakuja kwa kasi na nchi nyingi zinatamani sana kujua swala la salafu mtandao. Kwa hiyo ujuzi wa salafu mtandao kwangu ni kitu kipya ambacho ningependa kujifunza ili kujua zaidi na zaidi. Katika masoko mbali mbali hasa katika hizo salafu mtandao, hili niweze kujipatia kipato cha kujiongezea katika maisha yangu ya kila siku. Kujua namnagani, wakati gani mzuli wa kununua izo salafu mtandao, ni wakati gani mzuli wa kuuza, ni wakati gani mzuli wa kuweza kufanya kila kitu kwa wakati huo. Na salafu mtandao, imekua ni moja ya ujuzi ambao unaitajika na watu wengi sana, hasa kipindi hiki ambacho teknolojia inazidi kupamba moto na inazidi kuwa ya hali ya juu.